Lugha ni nayo penda zaidi kujifunza ni kijapani. Ninapenda kijapani kwa sababu nilugha ya kipekee yenye maandiko mazuri na utamaduni wa kuputia. Kujifunza kijapani kuna nipa nafasi ya kuelewa filamu, anime na muziki wa kijapani bila kutegemea tafsiri. Pia ninapenda changamoto ya maneno na misemo yake tofauti na ile ya kiswahili au kingereza. Ninatarajia kujifunza kijapani kwa kutumia vitabu, mafunzo mtandaoni na kuzungumza na watu wanao zungumza lugha hiyo. Kwa kuwa dunia inakua ndogo kila siku, kujua lugha mpya kuna saidia kuunganishwa na watu mbalimbali na tamaduni tofauti. Kwa hivyo, kijapani ni lugha ninayo penda kujifunza kwa sasa.

Hapana, siishi mahali nilipozaliwa. Nilizaliwa katika mji mmoja, lakini sasa nipo katika eneo tufauti kwa sababu familia yangu ilihama kwa sababu ya kazi na masomo. Ingawa sioni mahali nilipozaliwa kila siku, napenda kumbukumbu, nzuri nilizopata pale. Mahali nilipozaliwa lina maana kubwa kwangu kwa sababu ndiko nilipokuwa na kupata marafiki wa kwanza na familia yangu. Kwa sasa, maisha yangu yametengeneza kumbukumbu mpya mahali ninapoishi, lakini bado napenda kurejea mara kwa mara kuona familia na marafiki.

Ninajitahidi kupunguza matumizi ya plastiki kila siku kwa sababu plastiki inasababisha uchafuzi wa mazingira na madhara kwa wanyama. Kwanza, ninatumia mifuko ya utani au mikoba ya kitamba badala ya mifuko ya plastiki ninapoongeza vitu dukani. Pia, napendelea kutumia vyombo vya chuma au glasi badala ya plastiki mara nyingi. Nikipika au kula nje, ninachagua bidhaa zinazoweza kutumika tena au kuzungushwa. Pia, ninajaribu kuchangia plastiki kwenye mabini maalumu ya kuchakata badala ya kutupa taka ovyo. Kwa kufanya hatua hizi ndogo kila siku, ninaweza kusaidia kupunguza uchafuzi wa plastiki na kulinda mazingira kwa vizazi vijavyo.

Ninawafahamu majirani zangu vizuri. Tunauhusiano mzuri na mara nyingi tunasaidiana. Wakati mwingine tunakutana na kuzungumza pale shambani au kwenye bustani. Na wengine husaidia pale ninapohitaji kitu kidogo kama chakula au ushauri Napenda kujua majirani zangu kwa sababu inafanya maisha kuwa salama na yenye furaha. Kwa mfano, tunaweza kushirikiana katika sherehe ndogo au kushiriki doria pamoja pale kwenye eneo la nyumba. Kuwa na majirani wazuri, kunanifanya nijisikie sehemu yangu ya kuishi ni nyumbani kweli na yenye upendo.

Nimewahi kulima mara kathaa na kila wakati nimepata uzoefu wa kipekee na wa kujifunza. Nilipo lima, nilijifunza hatua mbalimbali zinazo hitajika ili mimea ikue vizuri. Kwanza, ninapanda mbegu kwa umakini mkubwa nikihakikisha kila mmoja ananafasi ya kutosha kupata jua na maji. Kisha, mimi huzipa mimea maji mara kwa mara na kuondua majani au vichaka vinavyoweza kuharibu ukuwaji wake. Kulima kunahitaji uvumilivu na nidhamu. Kwa sababu sii mawa moja tu mimea inapokuwa tayari kuvunwa, inachukua muda na jitihada za kila siku. Kupitia kulima, nimejifunza pia umuhimu wa kupanga kazi vizuri na kushirikiana na wengine. Wakati mwingine, mimi na familia yangu tunashirikiana shambani na kila moja anajukumu lake. Hii inanifundisha kazi ya pamoja na kuwajibika. Furaha kubwa ninapo pata nipale ninapo kusanya mazao na kuona matokeo ya jitihada zetu. Pia kulima kunanifanya niwe na heshima kubwa kwa chakula tunachokula kila siku kwani ninaona kazi ngumu inayofanywa kuleta chakula mezani. Kwa hivyo, kulima sio tu kazi ya mwili, bali ni darasa la maisha, inanifundisha uvumilivu, nidhamu, kazi ya pamoja, na shukurani kwa mazingira na chakula. Kila mara ninapolima, ninahisi furaha na kuridhika kwa kuona mimea ikiwa na mazao yakikusanywa kwa mafanikio.

Mtu aliyenifundisha jambo muhimu ni baba yangu. Alinifundisha umuhimu wa nidhamu na kufanya kazi kwa bidii kila siku. Nilijifunza kutoka kwake kwamba mafanikio hayaji bila jitihada na kila jambo unalofanya linahitaji umakini na kujituma. Baba yangu aliniambia kwamba ni muhimu kuwa na heshima kwa wengine kushirikiana na kushikilia maadili mema. Nilipokuwa mdogo nilidhani mambo haya ni rahisi. Lakini kadri ni navyo kuwa na liacha kuona jinsi mafundisho yake ya navyonisaidia maisha yangu. Leo hii nidhamu, bidii na heshima ni mambo ninayo yazingatia kila siku kwa sababu nimejifunza kutoka kwa baba yangu.

Ninapenda kutembea katika maeneo ya asili kama bustani, mboga au kando ya mto. Kutembea kwenye maeneo haya kunanifanya nijisikie huru na furaha. Napenda kusikia sauti za ndege, harufu ya mimea na kuona mandhari ya kijani na maua yenye rangi nzuri. Wakati mwingine, ninapenda kutembea peke yangu ili kufikiria mambo na kupumzika. Na wakati mwingine nafurahia kutembea na familia au marafiki. Kutembea kunanifanya nijisikie mwenye afya, pia kunanifundisha kuvumiliana na kushirikiana na wengine. Kwa kweli, kutembea mahali pazuri ni moja ya shughuli ninazopenda sana.

Ninapenda kula nje ya nyumba katika mikahawa ya karibu na nyumba yangu. Napenda mahali ambapo chakula ni safi, halisi na kilicho andaliwa kwa upendo. Wakati mwingine, napenda pia kula nje kwenye sehemu za pikniki kama bustani au kando ya mto kwa sababu nifuraha kuwa nje na kufurahia chakula katika hewa safi. Kula nje kuna nifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kujaribu vyakula vipia. Pia napenda kula nje na familia au marafiki kwa sababu inafanya muda wa chakula kuwa wafuraha zaidi. Kwa hivyo kula nje siyo tu kuhusu chakula bali pia ni kuhusu uzoefu na kufurahia muda na wengine.

Ninapenda kuvaa vipuli mara kwa mara. Vipuli hutoa hisia ya faraja na urahisi, hasa wakati wa nyakati za mapumziko au sherehe zisizo rasmi. Napenda vipuli vyepesi na vinavyofaa kwa hali ya hewa kwa sababu ni rahisi kuvibeba na havinifanyi nijiskie mzito au mvivu. Wakati mwingine pia napenda vipuli vyenye rangi au michoro ya kuvutia kwani vinanifanya nijisikie furaha na kuonyesha mtindo wangu kidogo. Vipuli kunanifaa kwa shughuli za kila siku na mara nyingine za kupumzika na pia kunanifanya nijisikie huru na rahatika.

Ninapenda kucheza kuliko kutazama michezo. Napenda michezo kwa sababu inanifanya nisoge, niwe na afya nzuri, na pia kunifundisha kushirikiana na wenzangu. Wakati ninaichezea, najisikia furaha na msisimuko. Hasa wakati napata mafanikio madogo kama kujumilisha pointi au kushinda changamoto. Michezo hufundisha uvumilivu, nidhamu na jinsi ya kushirikiana na wengine ili kufanikisha timu. Ingawa pia napenda kuangalia michezo mara chache. Ninapocheza mwenyewe ninapata furaha kubwa zaidi kwa sababu si tu kuona matokeo bali kushiriki moja kwa moja. Kwa hivyo, michezo ni sehemu muhimu ya maisha yangu na napenda kushirikiana na marafiki au familia wakati wa kucheza.

Mimi napendelea kunyoa badala ya kuvaa ndevu. Kunyoa kunanifanya nijisikie safi na rahisi kujiendesha kila siku. Napenda pia hisia ya unyevunyevu wa ngozi yangu baada ya kunyoa na jinsi inavyonipa muonekano safi na wa heshima. Ingawa baadhi ya watu wanapenda kuvaa ndevu kwa sababu inafaa mtindo wao. Mimi napendelea sura safi na yenye utaratibu. Kunyoa ni jambo rahisi la kawaida lakini linanisaidia nijisikie vizuri na kujiamini katika shughuli zangu za kila siku.

Wakati ninawasiwasi, ninafanya mambo kadhaa ili kujituliza na kupunguza hisia hizo. Kwanza, mimi hupumua kwa kina na kwa utulivu ili nipate akili safi na nidhamu ya hisia. Pia, napenda kuandika au kuzungumza na rafiki au familia kuhusu kile kinacho nisumbua kwa sababu kushiriki hisia kunanifanya nijisikie mkweli na kupumzika. Wakati mwingine, napenda kutembea au kufanya mazoezi kidogo kwani mwili unaposogea akili pia inatunzwa. Pia, mara nyingine hugawa muda wakupumzika, kusoma kitabu au kusikiliza muziki ili kupunguza msongo wa mawazo. Kila wakati ninapofanya hivi, ninahisi furaha kidogo kidogo na uwezo wangu wakushugulikia changamoto unapanda. Kwa hivyo, nilijifunza kwamba kukabiliana na wasiwasi kwa utulivu na hatua ndogo kuna saidia sana.

Ninapenda kutembea kwa miguu kwa sababu ni njia nzuri ya kuchunguza maeneo mapya na kujivinjari. Kutembea kunanipa nafasi ya kuchunguza mazingira kwa karibu, kuangalia vitu vidogo ambavyo vinginevyo ningekosa. Pia ni njia nzuri ya kuwa na afya bora kwani inasaidia moyo na mwili wangu. Napenda kutembea wakati wa asubuhi, wakati hewa ni safi na kuna utulivu. Wakati mwingine, nikienda sokoni au kwa shuguli za kila siku, napenda kutembea kwa miguu kwa kuwa ni rahisi na kuna nipa furaha. Kwa hivyo, kutembea kwa miguu ni moja wapo ya mambo ni nayo penda kufanya ili kuboresha afya yangu na kuwa na furaha.

Mimi napenda tishati zaidi kuliko shati kwa sababu ni rahisi, starehe na inafaa kwa shuguli za kila siku. Tishati ni nyepesi na inatoa uhuru wa harakati. Hivyo ni bora kwa siku za joto au wakati wa kupumzika. Ninapenda kuvaa tishati za rangi mbali mbali, hasa zile zenye michoro au maandishi ya kuvutia kwa sababu ni ya kisasa na inafanya niwe na mtindo wa kipekee. Pia, tishati zinafaa kwa mazingira ya kawaida kama vile mikusanyiko ya kijamii au shughuli za nje. Ingawa shati linaweza kuwa nzuri kwa matukio rasmi, mimi napenda tishati kwa sababu ni rahisi na inafaa zaidi kwa maisha yangu ya kila siku.

Chakula cha jadi ninachopenda ni ugali na mboga. Ugali ni chakula cha asili kinachopikwa kwa kutumia unga wa mahindi na maji. Na kinapendwa sana katika maeneo mengi ya Afrika mashariki. Napenda ugali kwa sababu ni rahisi kupika, linanifanya kujiskia nashiba na pia linakubaliwa na wengi. Mara nyingi nilikuwa nikila ugali na mboga au nyama kando yake. Jambo ambalo linanifanya niwe na furaha na nishibe. Mboga inatolewa latha nzuri kwa kuwa ni mboga za kijani, zinazo vutia na hutumika vizuri pamoja na ugali. Chakula hiki cha jadi kimekuwa na sehemu kubwa katika maisha yangu ya kila siku na kinanifanya niwe na furaha kila ninapo kila. Kwa kweli, ugali na mboga ni chakula cha jadi ambacho hunifanya niwe na muungano na tamaduni yangu na familia yangu.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

Study muhimu kwa kazi yangu ni mawasiliano bora na uonguzi. Mawasiliano bora yananiwezesha kuelewa na kushirikiana na wateja na wenzangu kwa ufanisi. Katika kazi yangu ni muhimu kuweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi, kuelewa mahitaji ya wengine na kutoa maoni yanayosaidia kutatua matatizo. Either study za uonguzi ni muhimu sana kwa sababu zinaweza kusaidia katika kusimamia timu, kupanga shughuli na kuhakikisha kuwa kila mmoja anatimiza wajibu wake ipasavyo. Study za kutatua matatizo na kubuni mawazo mapya ni muhimu sana. Hasa wakati wa kukutana na changamoto au mabadiliko, kutumia mbinu bora za utafiti na uchambuzi, kunasaidia kutoa suluhisho bora kwa matatizo yanayojitokeza. Kwa upande mwingine, ufahamu wa teknolojia pia ni muhimu, kwani kuna programu na zana nyingi zinazotumika katika kazi yangu ambazo zinahitaji ujuzi wa kutumia na kuthibiti. Kwa kumaliza, ni stadi hizi ambazo zinanifanya niwe na ufanisi katika kazi yangu na ninajitahidi kuziendeleza kila wakati ili kufikia malengo yangu ya kitaaluma.

Sina ndege wakufugwa nyumbani, lakini ningependa kuwa nao siku moja. Ndege ni wanyama wakuvutia na naona kuwa wanaweza kuwa ndege wenye kuleta furaha nyumbani. Wakati mwingine, nashuhudia ndege wa aina mbalimbali wakiwa huru angani na wanapokuwa na rangi za kuvutia na miendo ya haraka inanifurahisha sana. Ikiwa ningekuwa na ndege wa kufugwa, ningependa kuwa na aina ya parot kwa sababu ni ndege wanaopenda kuzungumza au kuimba na wanajulikana kwa urembo wao hata hivyo. Najua kwamba kufuga ndege kunahitaji kutunza vizuri na kutwaa mazingira bora kwao hivyo ni jambo ambalo ningefanya kwa umakini.

Chumba ninacho kipenda zaidi nyumbani ni chumba changu cha kulala. Ninapenda sana chumba hiki kwa sababu ni mahali ambago najisikia salama, starehe na yenye utulivu. Kitanda changu ni kikubwa na chenye mto laini na mimi huchukua muda mwingi kulala kupumzika na kusoma vitabu ni navyo penda. Kuta za chumba hiki ni za rangi ya bulu ambayo inanifanya nijisikie utulivu na kuna taa za giza zinazo toa mwanga hafifu usiku ili nisikie furaha wakati wa kupumzika. Pia, kuna meza ya kazi ambapo mimi hufanya kazi yangu ya shule au masomo mengine. Kwa upande mwigine, dirisha la chumba changu hutoa mwangaza wa jua asubuhi na ni nafasi nzuri ya kutazama manthari ya nje. Chumba hiki ni kama sehemu yangu ya furaha ambapo naweza kufikiria, kupumzika au kufanya mambo ninayo penda bila kuguswa na kitu chochote kinachotokea nje.

Nina mahusiano ya karibu sana na wazee wangu na nina wathamini kwa moyo wangu wote. Wazazi wangu ni watu wa muhimu katika maisha yangu. Na kila siku mimi hufurahi kuwa nao. Wao ni chanzo cha msaada, upendo na ushauri. Mara nyingi tunapokuwa pamoja. Tunazungumza kuhusu mambo mbalimbali ya maisha. Na mimi napenda kusikiliza hadithi zao za zamani. Hizi hadithi huwa ni za kipekee na zinanifanya kujivunia urithi wangu. Wazee wangu pia wananishaji, jinsi ya kuwa na utu, nidhamu na kufanya kazi kwa bidii. Nilijifunza mengi kutoka kwao, kuhusu jinsi ya kujitolea kwa familia, kuthamini ndoto za watu wengine na kuishi kwa amani na furaha. Ingawa kuna wakati mwingine ambapo tunakua na tofauti za mawazo lakini tunajua jinsi ya kuzungumza kwa heshima na kuelewana. Mahusiano yetu yanajengwa juu ya upendo heshima na uelewa na kwa hiyo wazee wangu ni watu muhimu sana katika maisha yangu.

Ninapo weka neno siri, mimi huchukua tahathari kubwa ili kuhakikisha kuwa ni salama na ngumu kwa watu wengine kuikisia. Kwanza, ninahakikisha kuwa neno siri langu lina herufi, namba na alama maalumu ili kuwa vigumu kwa mtu yeyote kuigundua. Badala ya kutumia neno siri rahisi kama tarehe ya kuzaliwa au jina, mimi hutumia mchanganiko wa vitu ambavyo ni vigumu kutabiri. Ninahakikisha kuwa neno siri, linabadilika mara kwa mara ili kuepuka hatari ya kulikosa. Siwezi kutumia neno siri moja kwa ajili ya akaunti zote. Kwani hili linaongeza usalama zaidi? Kwa hiyo, kwa kila akaunti kama ya barua, pepe, banki au mitandao ya kijamii, nina neno siri tofauti. Ili kuepuka kumsahau neno siri, mimi hutumia programu ya kusimamia neno siri ambazo hufanya kazi ya kuhifathi neno siri zangu kwa usalama. Hatimaye mimi huhakikisha kuwa naongeza uthibitisho wa mbili kwa akaunti zangu muhimu kama njia ya ziada ya kulinda data yangu. Naweza kuwa na uhakika kuwa neno siri langu liko salama na linanilinda thidi ya wahalifu wa mtandaoni.

Ndiyo, napenda kusoma gazeti. Ingawa si kila siku. Mara nyingi, napenda kusoma gazeti la asubuhi ili kupata habari za karibuni na kujua kinacho endelea duniani. Gazeti linasaidia kuwa na ufahamu wa masuala ya kisiasa, uchumi na matukio ya kijamii. Pia, mimi hupenda makala zinazo husiana na afya, michezo na burudani. Kuna furaha ya kufungua gazeti na kuanza kusoma. Kwani kunanipa fursa ya kujiunganisha na mambo ya kila siku na kuongeza maarifa yangu. Hata hivyo, kwa kuwa maisha ni ya haraka na mara nyingi ninatumia mtandao. Mimi pia hutumia programu na tovuti za habari. Lakini gazeti la kimwili bado linabaki kuwa na nafasi malumu katika moyo wangu.

Harufu ninayo ipenda zaidi ni harufu ya mvua inapo anza kunyesha. Napenda jinsi dunia inavyo onekana kujaa na dhifu na safi wakati wa mvua. Na harufu hiyo ya udongo mvua inayo toka ardhini inanifanya nijisikie freshi na tulivu. Harufu hiyo inatokea wakati mvua inaguza ardhi kavu kuachia mchanganyiko wa kemikali zinazo lishwa na mimea na udongo. Harufu hii inanikumbusha nyumbani, amani na mabadiliko ya asili. Napenda harufu ya maua kama waridi ambayo inanijia furaha na inanifanya niwe na hali nzuri. Harufu ya maua hutoa hisia ya upole na utulivu na huwa niya kupendeza sana kuizungumzia na kuifurahia hasa wakati wa majira ya joto. Harufu nzuri inapotokea ufanya mazingira kuwa ya kupendeza na yenye furaha. Kwa kweli, harufu ni moja ya vitu vinavyo weza kubadilisha mtazamo na jinsi ninavyo hisi.

Kila siku mimi hutumia gari kama njia yangu kuu ya usafiri. Gari ni rahisi na inaniwezesha kufika haraka kwenye sehemu ni nazo hitaji kuenda. Iwe ni kazini, shule au kufanya shughuli za kibi nafsi. Napenda kutumia gari kwa sababu ninafu kwa wakati na pia inaniwezesha kubeba vitu vyangu na kuwa nafaraja wakati wa safari. Ingawa kuna usafiri wa uma kama basi au treni, mimi hutumia gari kwa sababu ni rahisi zaidi na lina nifanya niwe na uhuru wa kuenda sehemu yoyote bila kutegemea ratiba za uma. Wakati mwingine, ikiwa ni safari fupi, mimi hutembea kwa miguu au kutumia biskeli ikiwa naenda mahali karibu na nyumbani. Hii ni njia nzuri ya kujisikia vizuri kimwili na pia kupunguza matumizi ya mafuta. Lakini kwa safari ndefu au wakati ambapo haraka inahitajika, dari inabagi kuwa chaguo langu kuhu.

Ndiyo, napenda kupiga chombo cha muziki. Chombo ninachopenda zaidi kupiga ni gitaa. Nilianza kujifunza kupiga gitaa miaka michache iliyopita na kila mara ninapochukua gitaa mikononi mwangu najisikia mwenye furaha na amani. Gitaa ni chombo cha muziki ambacho kinatoa sauti nzuri na kinaweza kutumika kuimba au kupiga peke yake. Napenda sana kujaribu kupiga nyimbo mbalimbali, kutoka kwa muziki na mashairi ya asili na kila wakati nifuraha sana kuona maendeleo yangu.

Ningependa kuona maendeleo ya kijamii ambayo yataongeza usawa na fursa kwa kila mtu bila kujali asili, rangi au hali ya kifedha. Kwanza, ningependa kuona elimu bora kwa kila mtoto na kijana bila kujali wapi anapotoka au hali yake. Elimu ni msingi wa maendeleo na inatoa nafasi ya kuwa na maisha bora. Hivyo ningependa kuona jamii inachukua hatua za kuhakikisha kila mtoto anapata elimu ya kiwango cha juu. Pia ningependa kuona jamii inazingatia afya bora kwa wote. Hii inamaanisha huduma za afya zinazo patikana kwa kila mtu bila ya kujali hali ya kifedha. Ingawa kuna hatua, zilizo chukuliwa, bado kuna watu wengi wanaokosa huduma za afya bora na hili linaitaji kuboreshwa. Pia ningependa kuona jamii inajali mazingira, kupanua programu za kutunza mazingira, kupunguza uchafu na kukuza nishati mbadala kutasaidia kudumisha maisha bora kwa vizazi vijavyo. Mwisho, ngependa kuona umoja na mshikamano zaidi katika jamii ambapo watu wanasaidiana bila ubaguzi na kila umoja anadhaminiwa na kuheshimiwa. Maendeleo haya yatasaidia kuboresha hali ya maisha na kuongeza ustawi wa jamii nzima.

Napenda kusherehekea siku kuu kwa njia ya furaha na umoja wa familia. Kwa kawaida, siku kuu kwa familia yangu inajumuisha mkusanyiko wa familia nyumbani ambapo tunapika chakula cha kipekee na kufurahi pamoja. Napenda sana kusherehekea siku kuhu na siku zingine kwa sababu zinaleta sisi familia pamoja. Tunapo jumuika kila mmoja wetu anashiriki katika kupika, kuandaa nyumba na kuleta vichekesho na furaha.

Mafanikio yangu kazini yamekuwa matokeo ya juhudi, kujitolea na kujifunza kila wakati. Moja ya mafanikio makubwa ambayo nimeshuhudia ni kupata nafasi ya kuongoza timu katika mradi mkubwa wa kampuni yangu. Hii ilikuwa changamoto kubwa kwa sababu ilihitaji uongozi mzuri usimamizi wa wakati na kuwawezesha wenzangu kufikia malengo yetu kwa ushirikiano. Nilijivunia sana kuona timu yetu ikifanikisha malengo ya mradi kwa muda uliopangwa na kwa ubora waj uu. Pia nimeweza kujiendeleza kitaaluma kwa kupata mafunzo ya ziada na vyeti vya kitaaluma katika uwanja wangu. Hii imeniwezesha kuongeza ufanisi wangu kazini na kutoa mchango bora zaidi kwa timu yangu na kampuni kwa ujumla, kupitia mafunzo haya, nilijifunza mbinu mpya na zana bora za kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mafanikio mengine ni kuongeza ufanisi katika kazi yangu kwa mfano kwa kutumia mbinu bora za usimamizi wa wakati na kupanga kazi. Hii imenisaidia kupunguza makosa na kuongeza ufanisi wangu katika kukamilisha majukumu yangu kwa haraka na kwa ubora. Kwa ujumla, mafanikio yangu kazini ni matokeo ya kujitolea, kujifunza kila siku na kuwa na mtazamo wa maendeleo endelevu. Ninajivunia kila hatua niliofikia na ninatarajia kuendelea kufanya vizuri zaidi katika kazi yangu.

Kuhifadhi pesa ni jambo muhimu kwangu. Kwa hivyo mimi hutumia njia katha ili kuhakikisha kuwa sina matumizi ya kiholela na ninawekeza kwa manufaa ya baadae. Mimi huhifathi pesa kwenye akaunti ya benki kwa sababu ni salama na inafaida ya riba kidogo ambayo inasaidia kuongeza kiasi cha fedha nilicho hifadhi. Hii ni njia bora ya kuhakikisha pesa zangu zinakua salama na kwamba siwezi kuzitumia kwa urahisi kila wakati. Pili, mimi huweka lengo la akiba kilamwezi ambapo naamua kiasi cha pesa nitatenga kwa ajili ya mahitaji ya dharura au miradi ya baadae. Kama vile, kuanzisha biashara au kusafiri. Hii inafanya iwe rahisi kwangu kuishi kwa bajeti na kuwa na uhakika kwamba sina matumizi ya kupita kiasi. Pia mimi hutumia programu za usimamizi wa fedha ili kufuatilia mapato na matumizi yangu na hii inanionyesha wazi ni wapi naweza kupunguza matumizi. Mwisho, mimi hutenga sihemu ya fedha kwa ajili ya uwekezaji. Kama vile kununua hisa au mfuko wa pensheni ili ziweze kutoa faida na kuongezeka kwa muda. Hii ni muhimu kwa kuhakikisha kuwa najiandaa kwa maisha ya baadae. Kwa hivyo, uhifadhi pesa ni jambo ambalo lenaitaji nidhamu na mimi ufanya juhudi za kuwa na mtindo wa maisha wakijanja ambapo siyo tuu naridhika na kile nilicho nacho sasa, bali pia najenga msingi mzuri kwa ajili ya kesho.

Sera muhimu ambayo ningependa kuona katika kampuni ni sera ya uwazi na uwajibikaji. Sera hii inahakikisha kuwa kampuni inatoa taarifa za kweli na kwa wakati kuhusu shughuli zake, maendeleo na changamoto zinazokutana nazo. Uwazi unaleta uaminifu kati ya kampuni na wateja, wafanyikazi na wadau wengine. Hii pia inajenga mazingira ya kazi ya haki na usawa ambapo kila mtu anahisi kuwa sauti yake inaheshimiwa na maamuzi yanayotolewa ni wazi na ya haki. Pia sera ya ushirikiano na maendeleo ya wafanyikazi ni muhimu. Kampuni inapaswa kuekeza katika mafunzo ya uendelezaji wa wafanyikazi wake ili waweze kufikia uwezo wao kamili. Hii inasaidia si tu wafanyikazi, bali pia kampuni kwa kuwa inapata timu yenye ufanisi na yenye ujuzi wa kisasa. Kwa upande mwingine, sera ya mazingira pia ni muhimu. Kampuni inapaswa kujali mazingira na kuchukua hatua za kupunguza athari za shughuli zake kwa mazingira. Hii inaweza kujumuisha hatua kama kutumia nishati mbadala kupunguza taka na kuboresha taratibu za uzalishaji. Sera hii itasaidia kuhakikisha kuwa kampuni ina mchango chanya kwa jamii na dunia kwa ujumla. Kwa hivyo sera ya mteja pia ni muhimu ambapo kampuni inapaswa kuwa na huduma bora kwa wateja wake na kuhakikisha kuwa wanaridhika na bidhaa au huduma zinazotolewa. Hii ni muhimu kwa kujenga uaminifu na uhusiano wa kudumu na wateja.

Mimi napenda kula ugali zaidi kuliko wali. Ugali ni chakula cha kipekee katika tamaduni nyingi za Afrika mashariki na ni chakula cha msingi katika familia yangu. Napenda jinsi ugali unavyoshikamana vizuri na nyama, mboga au samaki na jinsi unavyoweza kutengeneza mlo mzuri na kamili. Ugali ni rahisi kupika, pia ni chakula kinachonifanya nijisikie nashiba na kuridhika.

Ninapokutana na mabadiliko kazini, mimi huzichukulia kama furtha ya kujifunza na kukua, badala ya kuogopa mabadiliko, mimi hua na mtazamo wa kufunguka kwa mabadiliko na kutafuta njia bora za kuzoea mabadiliko hayo. Kwanza, mimi hujiandaa kisaikolojia kwa kubadilisha mtindo wa mawazo yangu. Ninapojua kwamba mabadiliko yanakuja, ninajiwekea lengo la kuona faida na kujifunza kutokana na hali hiyo. Pili, mimi hupokea mafunzo au kujitolea kujifunza zana mpya na mbinu mpya zinazohitajika. Kwa mfano wakati wa mabadiliko ya kiteknolojia kazini, mimi hujitahidi kujifunza matumizi ya programu mpya au sistemu mpya ili niweze kufanya kazi yangu kwa ufanisi zaidi. Ikiwa ni mabadiliko ya utawala au muundo wa timu, mimi hufanya juhudi za kujua majukumu yangu mapya na kujenga uhusiano mzuri na wenzangu. Mimi huona mabadiliko kazini kama hatua ya maendeleo. Ni fursa ya kuboresha, kujifunza na kujenga ufanisi zaidi. Ninaposhambulia mabadiliko kwa mtazamo huu huwa ni rahisi kuyakubali na kuyatekeleza kwa mafanikio.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa sababu ni fursa ya kujenga uhusiano wa karibu na kugundua furaha ya pamoja. Wakati mwingine, tunapo kuwa pamoja, tunaweza kufanya mambo ya kawaida kama kula chakula cha pamoja, ampapo kila mmoja wetu hushirikiana kupika na kupanga mlo. Hii ni furaha kubwa kwetu kwa sababu inatufanya tuwe na muda wa kuzungumza na kucheka. Mimi napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli za nje kama kutembea, kupanda mlima au kuenda kwa madhalani kwenye shamba. Hizi ni shuguli zinazo tufanya tuwe na furaha na tunapokuwa pamoja tunajenga kumbukumbo nzuri. Katika wakati mwingine, tunaweza kutazama filamu pamoja au kusikiliza muziki na hii huwa ni njia nzuri ya kupumzika na kufurahia muda wa familia Hata ingawa majukumu ya kila siku ya naweza kutuondoa Mimi upanga muda wa kutosha ili kuwa na familia yangu Kwa sababu ni muhimu kwa afya yangu na kiakili na kimwili.

Kujitunza ni jambo muhimu sana kwangu kwa sababu linanisaidia kuwa na afya nzuri akili iliyo wazi na nguvu ya kukabiliana na changamoto za kila siku. Mazoezi kama kukimbia, kutembea au kuendesha baiskili, huniwezesha kuboresha afya yangu ya mwili, pia huniwezesha kutuliza akili yangu baada ya kazi ngumu. Mimi pia hufanya juhudi za kula vya kula vya afya kama mboga, matunda na vya kula vinye protini bora kama samaki na kuku. Kula vizuri kuna nipa nguvu na kuna nifanya nijisikie nikiwa na afya bora. Ninapo jua kwamba mwili wangu unapata virutubisho uvinavyo hitajika ni rahisi kwangu kufanya kazi na kukabiliana na changamoto za kila siku. Mimi hutenga muda wa kupumzika na kufanya mambo ninayopenda kama kusoma vitabu, kusikiliza muziki au kutazama filamu. Hii inanisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali yangu ya kiakili. Kujitunza siyo tu kuhusu mwili, bali pia ni kuhusu kupumzika na kupata usingizi mzuri ambao ni muhimu kwa kufufua mwili na akili yangu.

Wakati walikizo, mimi hutumia muda wangu kwanjia ambayo inanipa furaha, kupumzika na kujifunza mambo mapya. Kwanza, kupumzika ni muhimu sana kwangu. Nikiwa likizo, mimi hupenda kutenga muda wakupumzika kama vile kulala mapema na kuamka polepole bila haraka. Hii inaniwezesha kupunguza msongo wa mawazo na kurejesha nguvu zangu. Mimi hutumia likizo yangu kwa kusafiri na penda kutembelea maeneo mapya na kujifunza kuhusu tamaduni na mashuhuri za asili. Mara nyingi, mimi hupenda kuenda kwenye maeneo ya kitalii au maeneo ya kimazingira kama milima au pwani ambapo naweza kufurahia mandhari nzuri, kufanya matembezi au kushiriki katika shuguli za nje. Wakati walikizo ni wakati muhimu wakujijenga na kuchaji tena. Na mimi hutumia kila fursa kufanya mambo ambayo ya nafurahisha moyo wangu na kuboresha maisha yangu. Huu ni muda wakuepuka mkazo wa kila siku na kujenga kumbukumbu nzuri.

Ndiyo. Napenda kupiga picha. Kupiga picha ni jambo linalo nifurahisha sana. Kwa sababu ninjia nzuri ya kutunza kumbu kumbu na kuchunguza dunia kwa jicho tofauti. Napenda kutembea sehemu za asili kama mashambani, milimani au puwani. Na kutumia kamera yangu ili kuchukua picha za mandhari ya kuvutia. Picha hizo zinanifanya niweze kutazama mandhari nzuri na kumbukumbu za furaha hata baada ya muda mrefu. Pia napenda kupigia picha za watu hasa familia na marafiki zangu. Picha hizi hua na maana kubwa kwetu kwa sababu zinatufanya tukumbuke nyakati za furaha ambazo tumeishi pamoja. Hata wakati mwingine, mimi hutumia simu yangu kuchukua picha za vitu vya kawaida. Lakini ninavyo kuwa kila siku, napenda sana kupiga picha. Kupiga picha ni zaidi ya shuguli ya burudani kwangu, ninjia ya kuelezea hisia zangu na kutunza mashuhuri za maisha yangu.

Kwa kawaida, ninapoandaa ripoti za kazi, mimi hutumia mchakato wa hatua kwa hatua ili kuhakikisha kuwa ripoti yangu ni ya kitaaluma, dhabiti na inaeleweka. Mimi hufanya uchambuzi wa kina na maelezo au data ambayo nitahitajika kuandika ripoti kuhusu. Ninakusanya taarifa zote muhimu kutoka kwa vianzo mbalimbali kama zaidi ya ripoti za awali, takwimu na maoni ya wateja au timu. Baada ya hapo, mimi hufanya mpangilio wa ripoti. Hii inajumuisha kuainisha vipengele vikuu vya ripoti kama vile utangulizi, muhtasari, wa malengo, data na takwimu, uchambuzi wa matokeo na mapendekezo au hitimisho. Mimi hutumia vichwa vidoko na orodha ili kufanya ripoti yangu iwe rahisi kusoma na kueleweka kwa haraka. Katika hatua inayofuata, mimi huhakikisha ubora wa taarifa kwa kufanya uhakiki wa data ili kuhakikisha kuwa ni sahihi na imetolewa kwa wakati. Kisha mimi huandika ripoti kwa lugha ya kizazi cha sasa na kuifanya iwe ya kiufasaha na wakati mwingine hutumia picha, michoro au grafu ili kuonyesha maelezo kwa urahisi zaidi. Mwisho, mimi hufanya uhakiki wa mwisho ili kuangalia kama kuna makosa ya kisarufi au ya kimaudhui. Hii inajumuisha kuangalia muundo wa ripoti mantiki ya habari zilizowekwa na kuhakikisha kuwa mapendekezo yangu ni ya mantiki na yanaweza kutekelezeka. Baada ya uhakiki wa mwisho, ripoti yangu inakuwa tayari kutolewa kwa viongozi wangu au wateja. Kwa kumalizia, kuandaa ripoti ni mchakato wa kujitolea na kujali. Na mimi huakikisha kuwa ripoti yangu ni ya ubora na inathamani kwa msomaji.

Ushirikiano katika timu ni moja ya vitu muhimu, vinavyochangia mafanikio ya kazi yoyote. Mimi huthamini sana ushirikiano na mshikamano katika timu na ninajitahidi kila wakati kuhimiza na kukuza mazingira ya ushirikiano. Kwanza, mimi huwa na mawasiliano wazi na wenzangu. Nikiweza kueleza mawazo yangu kwa uwazi na kusikiliza mawazo ya wengine. Tunapata fursa ya kuelewa mtazamo wa kila mmoja na kujenga utekelezaji bora wa kazi yetu. Hii inasaidia timu kufikia malengo yake kwa pamoja.

Ningependa kujifunza kupiga picha ya kisasa na jinsi ya kutumia kamera za kisasa kwa ufanisi. Ingawa natumia simu yangu kwa sasa kupiga picha. Ningependa kuelewa zaidi kuhusu mbinu za upigaji picha za mantari na potriti. Na pia harakati za picha ili kuweza kuchukua picha za kufutia na za kisani zaidi. Kupitia kujifunza kuhusu masharti ya muangaza, muundo na mbinu za uhariri ningependa kuboresha uwezo wangu wa kupiga picha ambazo zinahadithi za kipeke.

Kila siku, mimi hutumia muda wa wastani mtandaoni, lakini mimi huwa na nidhamu kuhusu jinsi na muda wa kutumia. Kwa kawaida, mimi hutumia masaa mawili au masa matatu mtandaoni. Ingawa hii inaweza kubadilika kulingana na kazi na majukumu yangu. Ninapokuwa kazini na kutumia mtandao kwa ajili ya kazi kama tafiti mawasiliano ya barua pepe au kusimamia miradi ya mtandaoni munda huu unaweza kuongezeka kidogo. Pia napenda kutumia mda mtandaoni kutafuta habari mpya kusoma makala za kipekee na kufuatilia mitindo ya kijami kwa kujua kilichoendelea duniani.

Napenda upepo, hasa wakati wa majira ya joto. Hu upepo unanitengenezea hisia ya asili, na unaniwezesha kuhisi hali ya hewa safi inayo ingia kutoka nje. Ninapo kuwa nje na upepo, ni kama napata maisha mapya. Kama vile nafsi yangu inachukua pumzi safi. Hasa, unapokuwa na upepo mwepesi wa baharini au upepo wa milimani unatua furaha ya kipekee.

Mimi napendelea kuwasiliana na watu kwa njia ya moja wapo, ya njia za ana kwa ana, au kupitia mawasiliano ya kidigitali. Ninapokuwa na nafasi nafurahi kuzungumza uso kwa uso kwa sababu inafanya mawasiliano yangu kuwa ya muhimu na ya wazi. Hii inarahisisha kuelewa hisia za mtu mwingine na pia kunipa nafasi ya kutatua matatizo au kujibu maswali kwa haraka. Napenda pia kuweza kuona macho ya mtu na mimi mwenyewe kutoa hisia za wazi, kuongea kwa ana kwa ana, pia kunajenga uhusiano wa muhimu na wakipekee.

Mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Ingawa kuna changamoto kadhaa ambazo huwa nazipitia. Kazi nyumbani inanipa uhuru na unafuu wa kupanga ratiba yangu kama ninavyotaka. Sina haja ya kupambana na msongamano wa magari au kuhangaika na muda wa kufika kazini. Hivyo ni rahisi kuwa na muda mwingi wa kufanya kazi kwa umakini. Pia napenda kuwa na mazingira ya faraja nyumbani ambapo naweza kubadilisha mazingira kulingana na kile kinacho niwezesha kufanya kazi vizuri.

Mnyama ambaye ningependa kufuga ni mbwa. Mbwa ni mnyama ambaye anasifa za kipekee na ni rafiki wa kweli wa binadamu. Napenda mbwa kwa sababu ni mnyama mwenye upendo na uaminifu na nifuraha kuwa nao karibu. Ingawa sina mbwa sasa hivi ningependa kuwa na mbwa mwenye tabia ya kuegemea na ambaye anapenda kuwa na familia. Kama vile ningependa kumtuza umbwa wa ubora wa kibinafsi ili awe maarufu kwa kuwa mtiifu na mchangamfu. Mbwa ni mnyama ambaye anaitaji huduma kama chakula chakawaida mazoezi na muda wakucheza. Hii ni moja ya sababu ninayo penda mbwa. Kwa sababu inahitaji kujitolea na kujali na kufanya hivyo ninjia nzuri ya kujenga uhusiano wakaribu.

Napenda muziki wa jadi, hasa muziki wa tamaduni zetu. Muziki wa jadi una nguvu ya kipekee kwa sababu unakumbusha mashairi na hadithi za vizazi vya zamani. Imejaa hisia za kiutamaduni na maadili ya jamii na ni njia nzuri ya kujivunia urithi wetu. Napenda sana kusikiliza ngoma za asili, mashairi na nyimbo za jadi za maeneo mbalimbali kama vile benga, zaramo au ohangla kwa sababu zinatoa furaha na utulivu kwa wale wanao sikiliza. Muziki wa jadi pia ni mzuri kwa sherehe na maathimisho ya familia au jamii. Nilikuwa na furaha sana, nilipo sikiliza muziki wa jadi wa harusi na kuona jinsi unavyo fanya sherehe kuwa ya kipekee. Mambo kama ngoma za kijadi na viyumbe vya kisanii, hutoa mchindo wa kipekee na huchufanya tuwe na furaha kubwa na mshikamano.

Wakati mwingine, ninapokutana na muda wa mwisho, mimi hutumia mbinu za kupanga vizuri ili kuhakikisha kuwa naweza kumaliza kazi kwa wakati. Mimi huangalia mambo muhimu na kuyapangilia kulingana na kipaumbele. Ninachukua muda wa kutathmini ni kazi gani inahitaji umakini zaidi na kisha hujielekeza kwenye hiyo kwanza ili kuhakikisha kuwa haipiti wakati wa mwisho. Pili, mimi hutumia orodha ya kazi au ratiba ili kuwa na muongozo wa kila siku. Hii inanisaidia kufuatilia hatua na kujua kile kinachohitaji kumalizika haraka na kile kinachoweza kusubiri kidogo. Mara nyingi, hujenga ratiba ya kila saa kwa kazi kubwa ili niweze kutimiza malengo madogo kila wakati.

Mimi napenda kula chakula cha jioni ambacho ni rahisi lakini kinatoa lishe bora. Kwa kawaida, mimi hula vyakula vyepesi lakini vinavyohakikisha kuwa na nishati ya kutosha kwa usiku. Chakula changu cha jioni kilichopendwa ni wali na nyama ya kuku. Wali ni chakula cha asili, kinachonipa nishati, na nyama ya kuku ni rahisi kuandaa na ina protini nzuri kwa mwili wangu. Wakati mwingine, napenda pia kula saladi ya mboga za majani kama vile, kabechi na nyanya. Hii ni saladi ambayo ni nzuri na itanisaidia kupata afya nzuri katika mwili wangu. Napenda kuiongeza na mashavu ya avocado au maharage ya kijani ili kupata mlo wa bila mafuta mingi.

Napenda kupika sana. Kupika kwangu, ni njia ya kujifurahisha, kujitunza na kuchunguza ladha mpya. Kila ninapokuwa jikoni, naweza kujiweka kwenye hali ya kubuni na kuunda, na hiyo inaniwezisha kuwa na furaha na utulivu. Hata kama nikupika chakula cha kila siku, au vyakula vya kipeke, mimi hupenda kila hatua ya mchakato wa kupika. Ningesema kuwa napenda kupika vyakula vya jadi kama vile ugali. Hata hivyo, mimi pia napenda kuchanganya ladha za kisasa kama vile kupika saladi za kiafrika na vyakula vya kigieni kama sushi ili kufanya mlo uwe wa kipeke.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya shuguli ambazo zinajenga mashikamano na kuleta furaha. Moja ya mambo ninayopenda zaidi ni kufanya matembezi ya pamoja. Wakati mwingine, tunakwenda kupanda milima au kutembelea mbuga za wanyama. Ambapo tunapata nafasi ya kufurahi pamoja, kuchunguza mazingira na kujivunia uzuri wa asili. Hii ni wakati mzuri wa kuwa na familia yangu kutoa michango ya mawazo na kushirikiana kwa furaha.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole kwa sababu ni njia ya kisasa na salama ya kulinda taarifa zangu na vifaa vyangu. Hii inaniwezesha kuingia kwenye simu yangu au kompyuta bila kuhitaji nenosiri ndefu na huepuka hatari ya kupoteza au kusahau nenosiri. Mfumo huu ni mzuri kwa sababu unahitaji alama ya kipekee ya vidole vyangu ambayo ni geni kwa mtu mwingine na hivyo hutoa usalama wa hali ya juu. Mara nyingi, mimi hutumia mfumo huu kuzuia watu wengine kupata upatikanaji wa vifaa vyangu hasa katika hali za dharura ambapo kunaweza kuwa na shinikizo la kupoteza tarifa muhimu. Hii inaniwezesha kuishi kwa utulivu kwa sababu ninajua kuwa taarifa zangu ziko salama na hazitafikiwa kirahisi.

Wakati wa kujiandaa kwa mkutano, mimi huwa na mpango maalumu ambao unaniwezesha kuwa na muda wa kutosha na kwa ufanisi. Kwanza, mimi najiandaa mapema kwa kutafuta maelezo muhimu kuhusu agenda ya mkutano. Kama kuna mada maalumu zinazozungumziwa, mimi hufanya tafiti ili kuwa na ufahamu mzuri na kuwa na uwezo wakutoa maoni ya manufa. Mimi hutayarisha nyaraka zote zinazohitajika kama vile ripoti, chati au mawasilisho. Hii inajumuisha kukagua na kusasisha tarifa ili kuhakikisha kuwa kila kitu kiko sawasawa na tayari kwa mkutano. Hivyo, napanga orodha ya maswali au mada ninazotaka kujua ili kuwa na mazungumzo bora na ya wazi.

Ningesema mimi ni mtu wa ubunifu kwa sababu napenda kufikiria kwa njia tofauti na kutafuta mambo mapya ya kufanya. Hii inamaana kwamba napenda kutafuta mbinu za kipekee za kutatua matatizo na siku zote niko wazi kwa mabadiliko na wazo jipya. Ubunifu wangu unajitokeza katika maeneo mbalimbali ya maisha yangu iwe ni katika kazi, burudani au hata katika maisha ya kila siku.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kufikia nafasi ya juu katika fani yangu na kuwa na mchango mkubwa katika kampuni au tasnia yangu. Napenda kuwa na ufanisi na kutoa maono ambayo yatafaidi sio tu mimi bali pia wenzangu wa kazi na jamii kwa ujumla. Lengo langu ni kuboresha ufanisi wa kazi yangu kwa kuendelea kujifunza na kukuza ujuzi wangu ili kuwa mtalamu mwenye ujuzi wa kina katika eneo langu.

Mimi hupenda kupiga picha mara kwa mara hasa wakati wa sherehe, matukio ya familia au milango ya asili. Kupiga picha kwangu ni njia ya kurekodi kumbu kumbu na hifathi ya hisia za wakati fulani. Ingawa siyo kila wakati, mimi hupiga picha mara nyingi wakati ninapokuwa nje ya nyumba au katika mazingira ya kipeke kama vile matokio ya asili au shuguli za kijami. Kama nilivyosema, picha ni njia nzuri ya kurekodi uzoefu na kumbu kumbu mambo muhimu maishani. Mara nyingi, mimi hutumia simu yangu au kamera ya mkono kutafuta mali ya picha ambayo inaonyesha hisia mantari na maandiko ya maisha yangu.

Napenda sana kupanda milima kwa sababu ni shuguli inayo nipafuraha na utulivu wakipekee. Kupanda milima ni moja ya mambo ambayo hufanya mimi kujisikia kuwa na muungano na asili na pia inatoa changamoto ya kimwili na kiakili. Kila mara ninapokuwa kwenye mlima na hisi kama ni naachana na msongo wa mawazo na kuingia katika hali ya amani na utulivu. Kupanda milima kuna saidia pia kuwa na maoni mapya na mtazamo mwingine wa dunia. Kuna mandhari nzuri kutoka juu ya milima na ni burudani ya kipekee na hutufundisha kuhusu uzuri wa maumbile na mtindo wa maisha wa kawaida. Napenda kuona maziwa, milima ya kijani kibichi na mandhari ya kupendeza.

Leo lazima niende kutembea nimekaa sana nyumbani wiki hii, mwili wangu unahitaji mzozo, nitakwenda uwanjani karibu na nyumba, kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi nitachukua maji, nisikauke, labda nitakutana na jirani zangu, tunaweza kutembea pamoja, mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu Nitafanya hivi wiki mzima nitengeneze tabia nzuri.

Kwangu, inategemea hali ya siku na ninavyo jisikia. Lakini kama ningeweza kuchagua, ningesema napenda kuamka na jua. Kuna kitu cha kipekee kuhusu mwenga wa asubuhi na jinsi unavyo nipa motisha ya kuanza siku yangu. Kuamka mapema na kushuhudia jua likichomoza kuna nifanya nijione mchangamfu na ninanguvu mpya za ku kabiliana na changamoto za siku. Huu ni wakati wa utulivu na kufikiri vizuri kabla ya kuanza shuguli nyingi za siku na ni wakati mzuri wa kutafakari na kupanga mambo. Huo mwanga wa jua pia unapata kutulia ndani ya nafsi yangu na mara nyingi hunipa furaha ya asubuhi. Hata hivyo, napenda pia kulala mapema hasa wakati ambapo mwili wangu unahitaji kupumzika vizuri. Usiku wa mapema unaniondolea uchovu na hunisaidia kuwa na nguvu za kutosha kwa siku inayofuata. Kulala mapema pia kuna nifanya niwe na muda wa kutosha kupata usingizi mzuri ambao ni muhimu kwa afya yangu. Kumbuka ni vigumu kuwa na nishati mzuri kama huna usingizi wa kutosha na hiyo ni sehemu ya kujali afya yangu. Kwa hivyo, kama ningeweza kuchagua, ningesema napendelea kuamka na jua kwa sababu ya hali ya asubuhi, lakini siwezi kupuuza umuhimu wa kulala mapema ili niwe naafya nzuri na nguvu za kutosha.

Mazingira ya kazi yanayovutia na ya kupendeza ni muhimu sana kwa mafanikio ya shirika na ustawi wa wafanyakazi. Kuna mambo mengi yanayo weza kufanya mazingira ya kazi kuwa mazuri na ni muhimu kwamba wafanyikazi wahisi kuwa na motisha na furaha kwenye nafasi zao za kazi. Mazingira ya kazi yanakuwa bora pale ambapo kila mtu anahisi kuheshimiwa na kutambuliwa. Hii ni pamoja na kuepuka ubaguzi wa aina yoyote kuwa na usawa wa kijinsia na kuhakikisha kuwa kila mfanyakazi anajivunia nafasi yake bila kujali hadhi yake. Heshima katika mawasiliano na katika kufanya kazi na wenzake inasaidia kujenga mazingira ya kuaminiana na ushirikiano. Msaada wa kitaalumu na kimaisha. Mazingira bora ya kazi yanajumuisha msaada wa kutosha kwa wafanyakazi kutoka kwa viongozi na wenzao. Kutoa mafunzo na fursa za kujifunza inawasaidia wafanyakazi kuwa na ufanisi zaidi, huku pia kusaidia katika kufikia malengo yao binafsi. Pia, mazingira ya kazi yanayo hakikisha kuwa wafanyikazi wana huduma za kisaikolojia au msaada kwa matatizo ya kibinafsi yanaongeza ustawi wa kiakili na ki hisia. Viongozi bora na mawasiliano ya wazi ni muhimu kwa mazingira ya kazi mazuri. Viongozi wanapaswa kuwa na uwezo wa kusikiliza na kuelewa changamoto za wafanyakazi wao, kutuoa maoni yenye msaada na kuwawezesha kufanya kazi kwa uhuru bila kuwa na shinikizo zisizo za lazima. Wakati wafanya kazi wanapo hisi kuwa wanahusishwa na maamuzi na wanapata nafasi ya kutuoa maoni yao wanakuwa na hamu ya kufanya kazi kwa bidii. Mazingira ya kazi yanayo tunza afya na usalama wafanyakazi ni msingi wa kila kitu. Hii ni pamoja na kuhakikisha kuwa sehemu za kazi ni salama, hakuna hatari za ajali na pia kuzingatia afya ya akili ya wafanyakazi. Kupatia wafanyakazi fursa ya kuwa na mapumziko, kula chakula cha afya na kushiriki katika shuguli za kimwili kuna saidia kuimarisha afya na ustawi wao. Mazingira bora ya kazi yana hamasisha ushirikiano na timu. Wafanyakazi wanapaswa kuweza kushirikiana na kusaidiana bila kujali hathi au nafasi zao katika shirika. Hii inajenga roho ya pamoja na ina rahisisha utendaji kazi wa timu nzima. Viongozi wanapaswa pia kuweka mifumo ya kutambua na kutathmini mchango wa kila mtu katika timu. Manthari ya kazi yenye usafi, mwanga wa kutosha, hewa safi na vifaa bora ya kazi ni mambo muhimu. Wafanya kazi wanahitaji kufanya kazi katika mazingira ya kuvutia na yanayo wapa furaha. Hii inaweza kuwa ni pamoja na ofisi zenye mwangaza wa asili, samani za kisasa na maeneo ya kupumzika ili wafanyakazi waweze kuchukua mapumziko ya mara kwa mara. Mazingira ya kazi yanayo hamasisha maendeleo binafsi na ya kitaalumu ni muhimu kwa wafanyakazi. Wafanyakazi wanapaswa kuwa na nafasi ya kukuza ujuzi wao kupitia mafunzo, kozi na miradi ya kipekee. Hii inawapa wafanyakazi motisha ya kufanya kazi kwa bidii na pia kuongeza kiwango cha ufanisi wa kampuni. Kwa ujumla, mazingira mazuri ya kazi yanajengwa juu ya mchanganyiko wa ustawi wa kimaadili, afya na maendeleo ya kitaalamu. Na kila mfanyakazi anapaswa kujivunia nafasi yake, hii ni pamoja na kuwa na uongozi mzuri, ushirikiano, wa timu na maeneo ya kazi yenye usalama na faraja. Hii inajenga mazingira ya kazi yenye furaha na motisha kwa wafanyakazi ambayo huleta ufanisi mkubwa kwa kampuni.